Moja ya mafanikio makubwa ninayojivunia kazini ni uwezo wa kujenga na kuimarisha mifumo inayorahisisha utendaji wa kila siku. Jambo mbalo limeongeza ufanisi wa timu kwa kiasi kikubwa na kupunguza muda uliokua unapotea katika taratibu ndefu zisizo na tija. Nilifanikio kuanzisha mbinu mpya za kidijitali ya kuratibu miradi ambayo haikusaidia tu kufuatilia maendeleo ya kazi kwa usahihi bali pia iliongeza uwazi na ushirikiano miongoni mwa wafanyikazi wenzangu. Mabadiliko haya yalileta hali mpya ya kazi ambapo kila mmoja alianza kuona matokeo ya juhudi zake kwa haraka zaidi na hivyo kutengeneza mazingira ya ushindi wa pamoja yaliopeleka malengo yetu ya mwaka kutimizwa kabla ya wakati uliopangwa.